Mimi napenda kununua vitu mahali tofauti tofauti. Kitu ya kwanza inalingana ni kitu gani nataka kununua. Kama ni vitu zinazohusiana na vyombo hizo niko na mahali ya kununua. Lakini wakati mwingi nanunuanga vitu katika duka kuu la Naivas. Duka hili kuu la Naivas Linakuanga karibu na kila kitu unachokihitaji kwa hivyo ukienda hapo, kukosa kitu chako chenye unahitaji ni ngumu.

Rafiki wangu wa karibu anaitwa jasmine mwende. Rafiki huu ni rafiki tulie patana katika shule. Shule ya chekechea tukiwa wadogo. Kutoka hapo hadi wa leo tumekuwa marafiki amekuwa. Rafiki wa maana na rafiki ambaye amekuwa akinisaidia kwa mambo mingi nampenda sana rafiki wangu wakaribu.

Mimi kuweka afya nzuri nafanya vitu mingi. Kitu cha kwanza ni kuzingatia kula vyakula vilivyo na afya ama vinavyoongeza nguvu mwilini. Kitu cha pili nafanya mazoezi. Napofanya mazoezi mwili wako hupata nguvu na kukusaidia usikuwe mgonjwa haraka. Kitu cha tatu ni kuzingatia maji masafi unayoyakunywa. Napo kunywa maji lazima yakuwe masafi na yamechemshwa ili kuua bakteria.

Mboga mimi ninazo penda kula ni mboga za kienyeji mboga za kieyeji ni kama vile morenda kunde na zinginezo mboga hizi za kienyeji ni mboga zilizo na nguvu mingi. Unapo kula unaongeza nguvu mwilini wako napenda sana kula mboga za kienyeji.

Mimi napenda kucheza michezo mingi. Lakini mchezo mmoja ninaopenda kuucheza ni mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda ni mchezo unaochezwa kwa kutumia miguu. Na kugonga mpira hadi kwa goli. Kwa kuenda kucheza mchezo huwa nacheza nambari nane. Nambari nane ni nambari unaocheza karibu ama katikati ya uwanja unasaidia wanaofunga kufunga. Ama wanaolinda lango kulinda. Napenda sana mchezo huo wa kandanda.

Kulinda mazingira nafanya vitu mingi. Kitu cha kwanza ninacho fanya kulinda mazingira ni kupunguza kurusha taka oyo. Mimi ninapo rusha taka nahakikishaga nimerusha mahali kuna pipa la taka ama mahali kunafaa kua taka zinarushwa kitu cha pili ni kupanda miti. Unapopanda miti unalinda mazingira kwa sababu unaleta hewa mpya na miti piahusadia kufutia mvua.

Kujiandaa kwa mkutano kitu cha kwanza ninachokifanya ni kuangalia mkutano huu ni a kuhusu nini. Kitu cha kwanza ni kuangalia mnaenda kuongelelea nini ili uweze kujua pointi utazoenda kuziongelelea. Napo pia kitayarisha kwenda ama kujiandaa kwenda mkutano huwa naweza kuandika pointi muhimu zenye nataka zizungumziwe ama zenye nataka ziangaliwe katika mkutano ule. Napenda sans kuhudhuria mikutano.

Jioni, jioni inapoingia huwa naweza kufanya vitu mingi. Kitu cha kwanza ni kujipanga na chakula cha jioni huwa naweza kuendea dukani na kukitayarisha. Kama ni jioni ya wikini inakuanga jioni ya kuenda sherehe huwa najitayaresha na nakuwaga na furaha mingi kwa sababu nikienda sherehe huwa nakutana na marafiki zangu wengine. Napenda sana jioni zangu.

Malengo ninayo kwa kazi yangu malengo ya kwanza ni kuimarisha kazi yangu na kuhakikisha kila kazi naifanya vizuri ina furahisha wateja wangu vizuri sana. Unapofanya kazi mzuri wateja wanakuwanga wengi unapofurahisha wateja kazi yako huwa inapata pesa mingi. Napenda sana kufurahisha wateja na hiyo ndio malengo. Muhimu ama malengo huu katika kazi yangu.

Naam mimi napenda kuangalia nyota. Wakati wa usiku napenda kuenda juu ya jumba tunaloishi kwa sababu juu unaweza kaa na unaweza kuangalia nyota. Nyota huwa zinanifurahisha kwa sababu huwa yanionyesha venye dunia mungu aliweza kuiumba ya kupendeza. Unapo kuangalia nyota inakuwanga na na maandhari ya kupendeza. Unapoangalia nyota za mbali huwa unafurahia unaweza zihesabu kwa sababu ni mingi na huwezi maliza.

Kazi zangu ninazipanga kwa njia tofauti njia moja ya kupanga kazi yangu ni kuandika jinsi kazi nitaifanya. Kwa mfano kama kazi inafaa kuanza na kupanguza, nitaandika hiyo kama kitu cha kwanza. Hiyo inatoa ama huwa inafanya mtu asikuje kuchanganyikiwa wakati anaendeleza kazi. Na kama ujachanganyikiwa basi utaweza kutoa kazi bora ama utaweza kufanya kazi bora napenda sana kupanga kazi yangu vizuri.

Naam mimi napenda hesabu. Hesabu pia limekua somo langu bora kutoka adi shuleni. Nilipo kuwa shuleni mimi nilipenda sana hesabu. Hesabu ni somo linalo usu kuongezanisha. Toanisha ama kumotiplaia. Hesabu ni raisi kwa sababu najumuisha tu namba kutoka sufuri adi tisa. Hesabu nitamu na hesabu ni raisi. Napenda sana hesabu.

Makosa zinazo fanyika kazini zinakuanga makosa mingi huwa inategemea ni makosa ya aina gani. Kama ni makosa yenye watu wanaweza kuongea na kuirekibisha basi nachukuanga hiyo njia. Na huwa nafanya nahakikisha kila makosa imeshugulikiwa na imerekebishwa vifaavyo. Makosa isipo shugulikiwa ama isipo rekebishwa basi kazi yako itaweza kuenda vibaya na hutapenda na hutafurahia.

Mara nyingi mimi huwa napenda kucheza na marafiki zangu. Na marafiki zangu wengi ambao tunacheza kwa mfano tunaweza kwa tunacheza mpira wa kandana. Ama vitu zingine napenda sana kucheza na marafiki zangu ukicheza na marafiki ama ukicheza na watu unawajua. Unafurahianga sana kwa sababu mchezo unahitaji mtu aliyefurahia. Na ukiwa na watu unawajua utafurahia zaidi kwa sababu umezoeana na wao. Kama na zoea venye mnfaa kucheza napenda sana kucheza na rafiki yangu.

Wakati wa joni napenda kukula chakula kama vile ugali. Unapo kula ugali joni, unaweza kupata. Ugali ni chakula mzito kwa hivo itakupea nguvu mingi. Kwa hiyo ukilala usiku hautasikia njaa, na ukiamka usubuhi unaweza kua mka nguvu inaeza kusaidia kufanya kazi zako za siku. Ugali ni chakula ilicho kilicho kinaecho leta nguvu mwilini. Ugali unaweza kukula pamoja na vitu tofauti kama vile nyama. Sukuma, kabiji na vitu zingini mingi.

Mimi napenda kuchora. Napenda kuchora kwa sababu kuchora huwa inahitaji umakini mwingi na uangalifu mwingi. Mimi napenda kazi hizo zenye zinapenda uangilifu na umakini m. Niwe bora na pia kuchora inaweza kusaidia kupata pesa kwa sababu naweza chora vitu tofauti tofauti. Na kuuza hizo picha kuuzia watu waweke kwa nyumba ama wengine waweke kwa ofisini zao. Napenda sana kuchora kuliko kupaka rangi.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni chakula cha aina ya pizza. Chakula cha aina ya pizza ni chakula kilichoanza umarekani. Chakula hiki kinapikwa siku hizi na hoteli tofauti tofauti, kama vile pizza inn. Hizo ni hoteli zinazopika pizza, ama galitos. Pizza ni tamu, na pizza imetengenezwa kwa vitu mingi, ata zingine ziko na nyama. Tofauti tofauti, na mahindi. Pizza ni tamu kweli.

Naam mimi napenda kutembea kwa miguu. Unapotembea kwa miguu mwili wako huweza kupata nguvu unapotembea kwa mguu inafanya mwili na misuli kuchangamka. Unapotembea na miguu misuli yako hupata nguvu kumanisha unawezafanya kazi pia mzito mzito na pia unawezafanya kazi mingi bila kuchoka. Kimya unapo tembea. Zoea kubebwa ama kutumia vitu zingine miguu yako haitakuwa na nguvu sana utapata haiezifanya kazi zingine.

Mimu napenda mikutano sana sana ya simu. Mikutano ya simu ni mikutano ambayo mnatumia mitandao kuwasiliana. Mikutano ya simu unapotumia mitandao. Inakuanga mikutano rahisi kwa sababu unaweza ifanya ukiwa mahali popote ulipo. Lakini mikutano ingine inakubidi uwache shughuli zako na kwenda mahali mikutano inapanyika mbapo unaweza haribu pesa na pia masaa yako. Yenye utatumia kwenda.

Mimi ninachopenda kununua zaidi ni kitu kama vile juisi. Mimi naweza napenda juisi kwa sababu juisi huwa inanishibisha. Na pia inaburudisha mwili wangu na kuleta utulivu sana sana wakati wa jua. Wakati wa jua napenda kununua juisi baridi ya Minute Maid. Juisina inanisaidia kutuliza joto mwilini. Na pia naweza kuitumia kukulia na kitu kama vile mandazi ama mkate ama chapati. Kwa hivyo na naitumia kama chakula.

Naam, mimi nimeweza kufunga wanyama mimi nimeweza kufunga wanyama tofauti tofauti moja wapo ya wanyama niliofunga ni kama vile sungura sungura kuna sungura wa nyumbani na pia kuna sungura wa msituni mimi nilifunga sungura wa nyumbani sungura ni wanyama wazuri na wanapendeza. Wengi wa sungura wengi wanakuanga kwenye rangi ya nyeupe. Na huwa wanafurahisha na macho yao inakuanga kama nyekundu na inang'aa.

Ili kujitunza nafanya vitu mingi sana. Vitu hizi ni tofauti tofauti kulingana na nataka kujitunza kutokana na nini. Kujitunza pia nawezanga kupata habari ama kusoma zaidi ili kujua mengi unapo jua mengi ni njia rahisi ya kujitunza kwa sababu vitu zingine ama mashida zingine haziwezi kukukumba ukiwa peke yako. Napenda sana kujitunza. Na natumai pia nyinyi huwa mnajitunza pia.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu sana sana kutumia simu ama mtandao. Mitandao ni njia rahisi ya kuwasiliana na watu kwa sababu unaweza wasiliana na mtu yeyote hata kama ako mbali na wewe ama ako karibu na wewe. Unapotumia mitandao ni rahisi kupata mtu hata kama ako wapi. Na mnaweza wasili hata masaa yoyote unayotaka. Iwe usiku ama pia iwe mchana ama asubuhi mtawasiliana tu bora mnataka.

Naam mimi napenda mvua. Napenda mvua kwa sababu mvua huwa inaleta maji. Kunaponyesha maji hupatikana. Pia kunaponyesha mimea huweza kumea. Na mimea ikiweza kumea chakula inapatikanga. Inaweza kuwa chakula cha mifugo ambayo ni nyasi ama pia majani. Ama pia chakula cha binadamu kama vile mahindi, maharagwe, ndengu ama vitu zozote zinazomea kutoka ardhi. Pia kunaponyesha mazingira hukaa vizuri na hupendeza. nlNapenda sana mvua.

Naam mimi napenda kucheza mchezo ya video. Mchezo wa video ni kama vile mchezo wa pesa. Mchezo wa pes ni mchezo wa kandanda lakini kwenye vidoe mchezo huo inafanyikagavenye kandanda huwa kuchezwa, kuna wachezaji wengi wenye wachezanga kandanda wenye wako kwa hyo mchezi. Na ukiwahi cheza mchezo huu na marafiki huwa unafurahisha ama inasisimua. Napenda sana kucheza michezo ya video.

Mimi ni vitu mingi ningeweza kujifunza mpya. Ningeweza pia kujifunza kuendesha ndege. Kutoka nikiwa mdogo nimekuwa nikitamani sana kuendesha ndege. Lakini sasa ipo siku yenye itafika na nitajifunza kuendesha ndege. Ninapojua kuendesha ndege nitasaidika kwa sababu hata nikiweza kupata ndege yangu. Nitaweza kuiendesha vizuri bila matatizo.

Kipaombele kazini kwa mawasiliano ni mtandao. Watu wengi kazini huweza kutumia mtandao ili kuwasiliana. Mtandao ni njia halisi na njia rahisi ya kutumia katika kuwasiliana kwa sababu unaweza wasiliana na wateja na pia watu wengine kama hata kama hawayuko na wewe karibu ama kama wako shughuli zao mahali. Kwa.

Mimi napenda harufu ya manukato. Manukato ya flavor ya strawberry Strawberry ni matunda lakini inapo tengeneza manukato inatoaga harufu ingine. Nayo unukia vizuri. Arufu hui ya manukato inafanyagi unukie vizuri. Hadi mtu anaweza kusikia manukato yako. Kutoka mbali manukato hwa unapendeza wengi lakini si rahisi kupatikana kwa sababu ni bei ghali.

Mimi huwa natoa sadaka na saa zingine pia michango. Sadaka natoanga sana sana kila jumapili ni endapo kanisa lakini michango huwia nategemea ni shughuli gani inayo fanyika. Kwa mfano kama kanisa wako na shughuli ya kukuendeleza vitu shughuli za kanisa. Hapo ndio huwa naweza kufanya michango. Napenda sana kutoa sadaka na michango kwa sababu inasaidianga. Kwa vitu mbali mbali katika shughuli hizo.

Mimi mtu aliye nifunza jambu muhimu ni jamaa anaye hitwa Felix Felix nijamaa wa kuhaminika ni jamaa ambaye amenifunza vitu mingi sana Felix nampenda namutambua kwa sababu ameweza kunisaidia. Na ameweza kunisaidia kupata vitu mingi za kutosha. Napenda sana Felix. Na Felix ni mtu mzuri na ni mtu wakuwaminika nitaishi kumshukuru, daima.

Naam mimi napenda kuogelea napenda kuogelea na nilianza kuogelea tangu mtoto nikiwa mtoto mdogo tulikuwa tunapenda kuenda katika mto iliokuwa karibu na kwetu hili kuogelea kuogelea ni tamu kwa sababu inasaidianga mwili kufanya mazoezi wakati unapoogelea mwili yako upata misuli na uwa inaimarika napenda sana kuogelea na kila weekendi naendaga kuogelea na mbani.

Kila asubuhi ninapo amka kuna vitu mingi huwa naangazia. Kitu cha kwanza ninapo amka huwa napiga mazoezi. Napo piga mazoezi asubuhi ni kumaanisha mwili yangu huwa inapata nguvu. Ninaweza kabiliana na tatizo lolote la mwili. Ninapo amka pia nawezanga kufanya vitu zingine mingi mingi napenda kufanya mazoezi sanasana. Kila wakati ninapo amka ili nipate misuli na mwili wangu iwe na afya bora.

Baada ya siku mrefu huwz napumzika kwa kutulia kitandani ama kitini na kujimwagia juisi baridi. Ninakunywa juisi baridi baada ya siku mrefu ama siku ndefu, mwili wako huwa unatulia na kupumzika. Pia huwa inatoa uchovu na pia napenda kuoga sana baada ya siku ndefu. Ili kutoa uchovu mwilini na kufanya mwili utulie. Napenda sana hivo.

Mimi ni vitu mingi zinapo uwa zinafanya nicheke. Kwa mfano ni hizi video za uchekeshaji. Video hizi ni video zenye zitapata zakupata na zitafanya ucheke. Hata kama haukuwa unataka. Napenda sana video za uchekeshaji. Lakini ni kwa sababu zinakuanga na ucheshi ili kutengeneza video za uchekeshaji lazima uwe mcheshi na lazima uwe mwerevu na kufikiria vitu mingi kwa haraka ili kutengeneza.

Timu ubora wa mchezo wa kiraibi wa kimarekani ni timu ya Fiji. Timu ya Fiji ni timu iliojaa watu walio unanguvu kabisa. Watu hawa wana ubora na ushupavu na wanajua kucheza mpira huu kwelikweli wengi wetu wanaeza sema labda walizaliwa wafanye. Hicho kitendo kwa sababu nchinzi wanavyojikakamua hata wewe mwenyewe huwezi kuamini kwa ubora wa.

Huwa nashughulikia muda kazini kwa njia tofauti tofauti. Njia moja ninayoshughulikia muda kazini ni kupanga kazi yangu. Unapopanga kazi unayofanya huwa inashughulikia muda kwa sababu huwa inaondoa mchanganyiko katikati ya kazi. Kumaanisha utafanya kazi yako vizuri na kwa haraka kwa sababu unajua na unakielewa chenye unafanya na kwa masaa fulani. Enye unafaa kufanya hicho kitendo.

Mimi huwa naboresha michakato ya kazi kwa njia la aina mbali mbali. Njia moja ya uboreshanaji michakato ya kazi ni kama vile kufanya kazi hiyo ifaavyo. Napofanya kazi jinsi ifaavyo nawezanga kuboresha michakato hiyo ya kazi. Napenda sana kuboresha michakato ya kazi.

Huwa na shambulia mabadiliko kazini kwa njia tofauti tofauti. Njia moja ni ninayoshambulia mabadiliko kazini ni kuhakikisha kuwa mabadiliko haya hayataathiri. Ama haya ata leta shida kwa kazi hiyo. Kwa hivo lazima niwe tayari kuurekebisha ama pia kubadilika kulingana na mabadiliko yaliyofanyika kazini.

Mimi huwa nahifadhi pesa zangu kwa njia tofauti tofauti. Njia moja yenye huwanaifadhi pesa zangu ni kama vile kuzieka kwa laini yangu ya safaricom katika kufungia pesa inayoitwa mshwari. Pia huwa naweza kueka pesa zangu na kuifadhi katika bengi pesa katiaka bengi inaifadiwanga vizuri na unaweza kupata wakati yoyote unapotaka kutumia pesa ile.

Chumba ninachopenda nyumbani ni chumba changu cha kulala. Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho nakipenda kwa sababu wakati mwingi niko nyumbani nakuanga katika chumba kile. Chumba kile ni chumba ambapo nafanyianga kazi zangu za mitandaoni. Ama ni chumba ambapo nauangalianga filamu zangu na pia kufanya vitu zangu mingi za kisiri. Napenda chumba kile changu na nafurahianga ninapoingia chumba changu cha kulala.

Na mnyama wangu ninayetaka kumfuga kwa sasa ni mnyama aliyeitwa mbwa. Mimi nataka kufunga mnyama kama vile simba. Simba ni mnyama na ni mnyama pori. Simba ni mnyama anayekuwa mnyama anayejulikana kuongozi wa msituni. Simba anafanya vitu mingi na anakuwaga mtulivu. Penda sana simba na nitakuja kufunga simba siku moja na nitafurahia sana nitapofunga simba.

Timu ya mchezo ninayafuata ni timu ya kenya ya goromayia. Timu ya gorumaya ni timu shupafu iliona wachezaju bora katika inchi ya kenya. Timu inayojua kucheza na imeshinda soka na imeshinda mashindano mengi kiwa pekee yake. Ni timu yenye wachezaji bora kama vile Otieno otieno ni mchezi bora na anajua kufunga magoli mengi. Katika kila gemu napenda sana timu hiyo.

Huwa na sherekea mwaka mpya kwa njia tofauti tofauti. Njia moja yenye huwa na sherehekea mwaka mpya ni kama vile kuenda na marafiki zangu kwa hoteli kubwa kubwa hoteli kubwa kubwa zinawashwa mataa mengi na huwa zinafanya kitu mingi kama vile kucheza mziki na kufurahisha watu. Unapoenda pahali unafurahianga na unawezanga kuanza mwaka mpya kwa vizuri na penda sana na nafurahia mwaka mpya.

Naam, mimi ni mkulima bora na nimelima mara mingi. Mimi nilianza kulima tangu utotoni nimelelewa na wazazi wachangamfu. Mama yangu ni mkulima hodari na ameweza kunifunza kulima tangu nikiwa utotoni. Mimi sijakuwa mvivu na nimekuwa nikilima kutoka hapo. Napenda sana kulima kwa sababu unapolima unapatanga chakula kama vile mahindi, maharagwe, ndengu, kunde na aina zingine mingi mingi. Mimi kweli napenda sana kulima.

Wiki yangu ya kazi huwa naipanga kwa njia tofauti tofauti. Moja yapo ya njia na yopanga wiki yangu ya kazi ni kama vile kuandika viti nitazo fanya katika wiki hiyo. Hii inakuanga kuandika kazi nitazo zifanya kama vile kama kwa mfano jumatatu nafaa kufanya hivi. Huwa naandika. Huwa nafuatanisha na kuhakikisha wiki yangu imepangwa na wiki yangu inaendaga vizuri. Ninapo panga kazi.

Jambo la dini yenye ni muhimu kwangu ni kuomba. Kuomba ni jambo la muhimu la dini kwa sababu unapoomba unawezanga kupata nafasi ya kuongea na mungu unapoongea na mungu unaweza kumshukuru. Unaweza kumuomba ama unaweza kumwambia vitu zenye unahitaji. Unapofanya vyenye anavyotaka atakupea vitu hizi. Napenda sana kuomba na kuomba ni jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu.

Likizo yangu ya ndoto ni likizo ya kuenda katika mji wa zanzibari. Mji ni mji ambao umezungukwa na maji na uko katika nchi ya Tanzania mji huu ni kama pwani na una bichi za kupendeza hapo unaweza kuangalia bahari na kuogelea sana katika bahari. Pia mji huu una vitu mbali mbali kama vile kobe kubwa ambao niwa kufurahisha na niwakushangaza sana ningependa sana kusafiri huko sana sana na mpenzi wangu.

Mimi napenda kutembea kwa vitu mbali mbali. Napenda kutembea msituni, msituni kuna kuwaga kumetulia. Pia kutawana wanyama na pia miti mingi. Huko kunakuwanga kumetulia na kuna kuwanga kuna kaa vizuri, kuna manthari ya kupendeza, kwa mfano unapo enda msituni unaweza patana na ndege wengine adi wenye hujawahi waona ama unaswaikianga tu kwenye mtaa o nje utabi au mitandao.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la maembe. Napenda maembe sana. Embe ni tunda tamu. Embe kuna tofauti mingi za embe. Kila maembe inakuwaga tamu lakini kuna maembe inaitangwa maembe ya kizungu. Maembe hii inapatikana mtaani wa ukambani huko kenya. Napenda sana maembe na maembe ni tamu kuruka.

Naendanga maktabani tuseme mara moja ama mbili kwa wiki. Maktabani ni mahali naendanga kusoma ama kuangalia vitu nazohitaji. Maktabani unaweza kupata magazeti, vitabu vya kihistoria, vitabu za sayansi ama vitabu za shuleni. Makitabani kuna watu wengi kiwemo wanafunzi ama pia watu waliomaliza shule wanaendeleza shughuli zao za kazi ama za zingine za kimu.

Mchezo ambao ningeweza kujaribu ni mchezo wa mpira wa vikapu. Mchezo huu ni mchezo unaokuwaga wa kufuraisha na unachezangwa sana sana na watu warefu. Lakini mchezo huu ni mchezo ambao ukiangali unakaa kuwa tamu kukicheza. Mchezo huu na unaweka mpira kwa kikapu kilichowekwa juu. Kwa hivyo huwa inahitaji umakini na upimaji kwa wingi. Mchezo usipo kuwa mwangalifu uwezi ijuwa kucheza. Upenda sana mchezo.

Wakati wa mapumziko kazini nayachukuwanga simu yangu na kuingia kwenye mtandao kiasi. Unapoingia kwenye mtandao unaupumzisha akili. Unasaidianga akili iweze kufikiria na kufanya vitu zingine ili kuifanya ikuwe tayari kwa kazi zingine zinazofuata. Mimi napenda sana kupumzisha akili yangu katikati ya kazi ili nisichoke akili ama nisishindwe kufanya kazi mzuri.

Napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwanjia tofauti tofauti. Moja wapo ya njia yenye natumianga natumia muda na familia yangu ni kama vile kuangalia filamu. Ninapo kuwa na familia yangu watu natuchagua filamu zuri nzuri yenye zinaweza angaliwa na familia. Filamu hizi huwa tunaziangalia kwa pamoja na kufurahia sisi wote kwa pamoja kama familia moja. Napenda sana kutumia muda na familia yangu natarajia pia wewe unapenda kutumia muda na familia yako.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi napenda kujibiwa mahali tunae tunaendeleza mgogoru kwa sababu unapo kuwa katika mgogoro na mtu unaweza fanya ujikute umefanya vitu mingi na ambaye zenye hukuwa unatarajia kufanya vitu hizi zenye unaweza fanyoa ni kama vile kupigana kupigana inaweza leta hsara ama pia inaweza umizana waakati unapo jitune unaendaga unatulia na ukirudi baadae munaweza kukaa chini na kuzngumza na kuelewana.

Naam mimi nimeweza kufanya kazi ya kujitolea kazi moja tushawahi fanya ya kujitolea ni kusafisha mtaa wetu. Hii tuliweza kuungana vijana wa mta hiyo wote hakuna mmoja aliye lazimishwa na mwingine ili kukuja. Tuliweza kuungana na tuliweza kufanya kazi hiyo sisi wote kwa pamoja. Napenda sana kazi hiyo kwa sababu na kusaidia jamii kwa njia moja na kusafisha pia mazingi.

Naam napenda kuoga kwa maji ya moto lakini pia huwa inategemea ni wakati ya gani ambao naoga na maji haya lakini wakati mwingi mwingi ni wakati wa siku ama ninapoamka mapema na ninaenda kazini ama shughuli zangu za mapema maji moto naoganga nayo sana sana kukiwa na baridi ili kuzuia kupatwa na maugonjwa kama vile homa ama ugonjwa wa kifua napenda sana kuoga kwa maji ya moto.

Kopyuta naitumia zaidi kwa kufanya utafiti kopyuta naitumia kwa kufaya utafiti kwa sababu ni kifaa kilichoundwa sana sana kwa shughuli hiyo. Unapofanya kutafiti ukitumia kompyuter unaweza kupata vitu nzuri nzuri na utafiti wako utaweza kuwa bora kwa sababu kompyuter. Unaweza pata vitu mingi mitandaoni. Utafiti wa mitandaoni unakuanga utafiti bora sana ukitumia kompyuter napenda sana kutumia kompyuta.

Wakati wa baridi kali sana sana mimi huwa najikinga kwa kuvaa nguo mzito mzito ama nguo zenye huwa zinaleta joto mwilini. Pia wakati wa baridi huwa napika ama kukunywa vitu moto moto kama vile kahawa, chai ama pia kukaa karibu na moto hili kutoa baridi. Usipozingatia haya basi baridi inaweza kukushika inaweza kufanya ukuwe mgonjwa sana ni utakuumiza sana ukikuwa mgonjwa.

Kazi za dharura huwana zishugulikia kwa njia aina mbalimbali. Kazi ya dharura ni kazi yenye inafaa kufanyika kwa wakati huo ama kwa muda mfupi kazi za dharura kama siwezi kuzikamilisha peke yangu huwa nahakikisha nimepata mtu mwenye tunaweza kusaidiana kufanya kazi hizo za dharura kusaidiana na mtu basi utaweza kufanya kazi za dharura kwa haraka na kumaliza kwa haraka.

Nchi ninayo itamani kuitembelea ni nchi ya jamaika, nchi ya jamaika ni moja wapo ya nchi ninayoipenda kuitembelea. Kitu cha kwanza hii nchi iko na wasanii wengi wa wenye ni maarufu duniani. Pia nchi hii iko na beach za maana na pwani yake nafurahia na ina madhara nzuri. Watu pia wa jamaika ni watu wazuri na wenye kukaribisha watu vizuri, naweza tamani sana kwenda nchi hii ya jamaika.

Huwa nafanya marafiki wapya kwa njia tofauti tofauti, moja wapo za njia zenye ninaweza fanya marafiki wapya ni kama vile ukienda sherehe, unapoenda sherehe huwa unapatana na watu wengi na wametoka pande mbali mbali watu hao mnaweza tengeneza urafiki kwa sababu watu hawa ni watu wenye hawananga roho mbaya na ni rahisi kutengeneza urafiki na wao, napenda sana kutengeneza urafiki.

Naam mimi napenda kujaribu teknolojia mpya. Mojawapo ya teknolojia napenda kujaribu ni kama vile teknolojia ya simu. Kila mwaka simu mpya zina teknolojia mpya mpya huwa zinakuja. Pia kila teknolojia inakuanga na manufaa yake na inakuanga na mazuri yake. Tunapoendelea kutumia teknolojia ama kujaribu teknolojia mpya nawezanga kujua mambo mengi ninapoendelea kujifunza.

Naam, huwa naweka picha zangu mtandaoni. Picha moja ninazoweka mtandaoni lakini sana sana picha kama kulikuwa na sherehe na napendeza, lakini si kila saa napenda kuweka picha mtandaoni kwasababu hii inafanyanga watu wengi wakujue, kujulikana sana sio vizuri lakin kama kuna kitu cha maaana huwa naweka ama kama napendeza sana huwa naweka picha zangu mtandaoni.

Mimi huwa nasherehekea siku kuu kwa njia tofauti tofauti ja wapo ya nchi hizo zenye naweza kusherehekea siku kuu ni kama vile kujumuika na marafiki zangu. Pia naweza kusherehekea siku kuu kwa kujumuika na familia. Sisi kama familia huwa tu nakuja pamoja na kusherehekea. Kusherehekea kama familia ni kama vile kupika chakula kwa pamoja na kukula kwa pamoja ili na kupeana zawadi pia.

Mimi napenda sana kahawa, kahawa ni kinywaji chenye huwa nakunywa sana sana asubuhi na pia nyakati ya jioni. Kahawa ni tamu kupindukia, kutaarisha kahawa unahitaji maji, sukari na kahawa yenyewe. Lakini saa zingine unaweza pika ama kunywa kahawa bila sukari, hii kwa watu wengine wanaita kahawa chungu. Lakini kahawa ikiwa na sukari ni tamu zaid, huwa inapikwa vizuri sana.

Naam, huwa nasoma gazeti. Gazeti yenye huwa nasoma sana sana ni gazeti la taifa leo. Gazeti la taifa leo ni gazeti yenye inakuanga na habari za kuaminika. Gazeti yenye habari za kuaminika ni gazeti yenye ukisoma utapata habari, utaweza kujifunza mengi, gazeti huwa inoangelelea siasa. Saa zingine pia vikelo napenda sana kusoma gazeti hilo la taifa.

Njia yenye huwa naitumia kusafiri kila siku njia ya barabara. Njia ya barabara ni njia yenye lazima upande pikipiki ama gari ama saa zingine baisikeli. Njia hii ni raisi na iko karibu kila mahali kwa sababu barabara ndio zinazounganisha vitu mingi katika tauni ama katika eneo letu napenda sana kutumia njia ya barabara kama ya usafiri.

Juisi ya matunda ni nayoipenda ni juisi ya maembe. Juisi ya maembe ni juisi yenye imetengenezwa na matunda ya maembe saa zingine naweza kuchanganyisha maembe na mandizi unaapo changanisha ndizi na maembe ina kupeanga juisi mzito. Lakini juisi tamu. Juisi hii inaweza kukupea nguvu na kukusaidia kuimarisha mwili wako na kufanya kazi zako vizuri. Napenda sana juisi ya maembe.

Aina ya filamu ninazopenda ni filamu za comedy na action. Filamu za comedy na action ni filamu zinazofurahisha. Filamu za action ni filamu zinazoonyesha vita ama zinazohusisha vitendo mingi za vita ama kupigana inaweza kuwa kwa mkono kwa kutumia vifaa kaama vile bunduki visu ama pia vitu za kukatia kama panga. Napenda sana filamu hizi filamu hizi huwa zinafurahisha sana.

Njia inazo, njia huwa ninayoitumia kupumzika ni njia ya meditation. Njia ya meditation ni njia unapokaa mahali kuna utulivu ama mahali hakuna kelele na kuingia ndani kabisa kwa mafikira yako. Njia niliweza kujifunza kama miaka tano iliyopita hapo ni baada ya kuhitimu chuo ama shule ya upili napenda sana njia kwasababu inasaidianga mtu kupumzika.

Mimi napendelea sana chakula chenye ladha ya kuku. Chakula chenye ladha ya kuku ni chakula chenye kinaonjanga kama kuku. Ladha hii inaweza kuongezewa kwa vitu ama viungo mbali mbali kuna viungo ambazo zimetengenezwa na kuzi, zinafanya chakula iweze kuonja kama kuku. Chakula chenye ladha ya kuku ni chakula cha kufurahisha na ni chakula kitamu zaidi. Sidhani kama kuna chakula kitamu kama hicho.

Mimi huwa nalala kwa masaa tofauti tofauti. Lakini wakati mwingi nakanga hadi masaa ya saa sita masaa saba usiku. Sana sana nakanga hapa nikifanya kazi za mitandaoni ama pia nikiangaliya mitandaoni kama vile TikTok ama YouTube. Na inafanyanga nikuwe bora napenda sana kazi hii na huwa inanifanya na kaa hadi hayo masaa usiku.

Kwa siku sana sana huwa nakunywa maji kulingana na pia na hali ya hewa. Kama kuna jua sana naweza jikuta nimekunya kama lita tatu kwa siku lita hizi tatu nakunywanga kwa wakati tofauti tofauti. Napokunywa maji inasaidianga sana kwa mwili. Lakini wakati wa baridi huwa na punguza kunywa ju wangu wa maji na naweza kunywa maji. Kama vile lita moja ama nusu lita kwa siku lakini maji ni mazuri.

Naamu. Mimi napenda sana kusikilitha redio. Napenda kusikiliza redio na vipindi tofauti tofauti kwenye redio. Redio inakuwanga na stesheni kama vile kuna stesheni redio jambo Radio jambo ni stesheni inakuwanga na vipindi za kusisimua na za kufraisha kama vile patanisho patanisho na kuanga kipindi cha kupatanisha wapenzi walio achana na moja ana piga simu kwa radio hili mwingine apigiwe hili waweze kupatanishwa na kuongea kwa pamoja.

Ndoto yangu kubwa ni kupata pesa. Nikipata pesa nitaweza kununua jumbala kifahari na pia magari ya kifahari. Pia napopata pesa ni kona ndoto ya kuelimisha watu na pia wanajamii wenye hawana uwezo wa kupata elimu. Pia nitaweza kusaidia masikini na watoto wenye wanaishingi mijini bila makwao hata pia nitaweza kusaidia watu wengi ambao wenye hawajiwezi kwa chakula ama pia kulipa afya zao kwa hospitali mbali mbali.

Mimi wakati wa wasiwasi huwa natulia kwanza na nakunywa maji. Unapokunywa maji huwa inatuliza hisia zako na inatuliza wasiwasi. Kwa sababu wakati mwingi wasiwasi wa wasiwasi usipokuwa mwangalifu unaweza ukaenda na kufanya mambo mengi ambayo unaweza kuja kuregret baadaye pia wakati unaeza kufanya mambo ambayo haukuwa unatarajia na mambo mabaya.

Haa mimi napenda maua. Napenda pia maua haina tofauti tofauti. Kuna maua zingini nyekundu zingine pia za rangi tofauti tofauti. Binafsi napenda maua nyekundu. Maua nyekundu ni maua zinazo hitwa kwa jina ya kimombo roses. Maua hizi ni za kupendeza na maua hizi zinavutia. Maua hizi zinakuwaga na arufu mzuri sana. Napenda sana maua ya.

Mimi napenda kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa kompyuta ni inakuanga njia moja rahisi sana unapo andika kwa kompyuta, utaweza kuandika rahisi na hutachoka sana. Kulingana na venye utachoka, ukitumia mkono kuandika unapo tumia mkono kuandika, utaandika v sana na utachoka ili kukaribishi kumaliza ujumbe wako ukiandika kwa mkono ina kuhitaji uandike kwa muda mkubwa ama muda mrefu.

Mimi mahali ninapo ishi ni mahali ama eneo la kupendeza mahali yenye mazingira mazuri na mazingira yenye hewa safi. Pia eneo ninalo ishi limezungukwa na miti na miti inafanyanga mazingira kuvutia eneo ninalo ishi ni jumba refu na tunaishi jumba la juu kabisa nilianza kuishi hapa kama miaka mbili zilizo pita napenda sana eneo linalo ishi na si nadhani nitahama karibuni katika eneo hili ninalo ishi.

Naamu. Mimi ni mtu wa ubunifu. Mimi ni mtu mwenye naweza kutengeneza vitu ama naweza kufikiria vitu atakama zikuwa zina fanyika hapo hawali. Mimi ni mtu mbunifu na naweza kufikiria na kufanya mambo mingi pamoja. Mimi ni mtu mbunifu sana.